Nafanya hivi kwa kupanga muda vizuri, kueka mipaka ya kazi na kutenga nafasi ya familia na kupumzika. Hii inasaidia kuepuka msongo wa mawazo na pia inasaidia kudumisha afya ya mwili na akili katika hali yangu.

Kitu cha kwanza ni mawasiliano ya wazi na yenye heshima kati ya wafanya kazi. Pia kuna mtazamo wa chanya. Kuwa na mtazamo mzuri, hujenga hali ya kazi na kuhamisha wengine, ushirikiano na timu imara.

Napenda kukimbia kwa sababu hali ya kukimbia ni hali ya mazoezi na inayo upa mwili nguvu ya kueza kupambana na maisha na pia mazoezi hayo ni muhimu na pia inasaidia akili kuachilia mambo mingi na kutulia inaupa mwili utulivu wa akili.

Nguo zangu nazifua mara mbili kwa wiki kwa sababu mimi ni mtu ninayependa usafi na tunafahamu kwamba usafi ni kitu muhimu sana kwa maisha binadamu kwa sababu inakuzuisha na magonjwa, inakuzuisha pia kutokana na wadudu, wanaoleta magonjwa.

Napenda kusembea, kutembea sehemu ambazo zinanipa utulivu, kama vile msituni au mashambani, utulivu wa miti na sauti za ndege hunifanya nijiskie huru na karibu na asili. Ama pia napenda kutembea kando ya mito, ama ziwa, milimani, bustani za miji, yaa.

Napenda kula popcorn kwa sababu popcorn ni laini na nyepesi, haileti uzito tumboni, unaeza kula bila kujihisi umejaa sana, harufu yake ni mzuri inavutia sana, urahusi wa kutengeneza popcorn, unaeza tengeneza kwa dakika chache na ladha yake ni tamu sana.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu kuna huyu maarufu anayeitwa Michael Jordan ambaye alishinda mataji sita ya NBA na tuzo ya MVP mara tano lakini pia kuna mjadala mkubwa kuhusu Lebron James lakini Michael Jordan yeye tunaye mtazamia sana.

Kitu cha kwanza ni kueka kipa umbele natambua haraka kama kazi hiyo ni ya dharura kweli au winaeza kusubiri, kudumisha utulivu, pia kuna kuwasiliana maramoja, kugawa majukumu, kutumia rasilimali zilizopo na kurekodi na kutathamini.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya sababu katika kujaribu kuna ubunifu na uvumbuzi, pia kuna urahisi wakazi, na pia kuna kujifunza mengi katika teknolojia mpya, na pia kuna burudani na uzoefu, na kuna uhusiano na watu katika nchi mbali mbali pia.

Ndio mimi ni mtu wa ubunifu, ubunifu kwangu ni uwezo wa kufikiria inje na mipaka ya kawaida na kuja na suluhisho au mawazo mapya yanayo vutia na yenye manufaa. Napenda kukua mbunifu sana sana kwenye kazi, kwenye maisha ya kila siku, kwenye uhusiano na watu na kwenye burudani.

Simu yangu naitumia katika mawasiliano, kupiga simu, kutuma ujumbe mfupi na kutumia whatsapp au sms kuwasiliana na familia. Naitumia katika mitandao ya kijami, naitumia katika kazi na masomo, naitumia katika burudani, ninapotaka kusikiliza muziki, habari na maarifa, huduma za kifedha.

Hatua ninazo zichukua wakati wa mgogoro ni kudumisha utulivu kwanza, pia kusikiliza kwa makini katika pande zote mbili, pia nataka kuelewa chanzo chatatizo, na pia ninawasiliana kwa heshima na watu ambao tunao wanaokuwa na mgogoro, na kutafuta suluhisho la pamoja na kujifunza kutokana na hali.

Napenda kula pamoja na familia, chakula cha jioni, kutembea na au kufanya mazoezi pamoja na watu wa familia, kucheza michezo pamoja na familia, kutazama filamu au vipindi, shughuli za nyumbani kama kuosha vyombo, mazungumzo ya moyo kwa moyo pia.

Kweli mimi ni mtu ambaye ni napenda usafi, lakini kwa siku naoga maramoja tu. Hiyo, iwe nimeoga asubuhi, sitaoga jioni. Na ni kioga jioni, sitaoga asubuhi. Lakini usafi ni muhimu sana kwa maisha ya binadamu. Itamzuia kutokana na magonjwa.

Rafiki wangu wakaribu tulipatana mara ya kwanza shuleni na alikuwa mtu mcheshi sana na mtu mwenye furaha na tulipenda kucheza mchezo sana ya simu na alikuwa mtu wa maana sana na kile kitu ilifanya tukuwe marafiki sana ni kuweka siri zangu sana.

Kwanza ni kujifunza ujuzi mpya kila mara ninapo jifunza kitu mpya kazini najiona nimipiga hatua binafsi, kufanikisha malengo, kusaidia wengine, kutambuliwa kwa juhudi zangu ninazo zifanya, kudumisha nidhamu na uwajibikaji, kukua kitaaluma kupanda ngazi.

Mimi kusema ukweli naiamini kampuni ya Microsoft kwa sababu inaleta teknolojia salama ya kuaminika na inayosaidia watu kuboresha maisha yao ya kila siku. Pia napenda jinsi inavyo wekeza kwenye ubunifu na huduma zinazo rahihisha kazi na mawasiliano.

Napendelea mazingira ambayo yana mawasiliano ya wazi, ushirikiano wa timu kati ya watu, heshima na usawa kati ya kila mfanyakazi, motisha na utambuzi, ndiyo wafanyakazi wanapokuwa na motisha na kutambuliwa mazingira safi na utulivu.

Kwanza kuna milima yenye kijani kibichi, kuna jua likizama, kuna mito na maporomoko ya maji, sauti ya maji, ikitiririka na mandhali ya maporomoko, kama Karura Falls, mashamba ya maua.

Naboresha michakato ya kazi kwa kupanga vizuri, kueka kipaumbele, kushirikiana na timu, kutumia teknolojia za kisasa natumia programu na vifaa vya kidigitali, kutoa marejesho, kujifunza mapya.

Ndio, nyumbani nimefuga ndege anayeitwa kuku na nini ndege ambayo ni mzuri sana kwa sababu anakupa mayai ambayo ukiyauza yale mayai ni pesa na anakupa nyama pia ambayo ukiuza ni pesa. Kwa hayo bado, unaweza mkula na bado akue chakula na mayai yake ni chakula.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio, mara kwa mara ambapo sina kitu ya kufanya, redio inanipa burudani, na inanipa habari, zinazochipuka na zinazoendelea, muziki wa kuvutia na mazungumzo yanayonifanya nijisikie karibu na ulimwengu, ni rafiki wa kweli wa kila siku, iwe ni nyumbani, kazini, au safarini.

Sherehe yangu ya kupendeza ni krisimasi kwa sababu katika krisimasi kuna mshikamano wa familia ni wakati wa kukutana na wapendwa, pia mapambo ya kuvutia, miti ya krisimasi, watu wanavaa mapambo masafi, zawadi za kushirikiana, kubadilishana zawadi, muziki na nyimbo pia na utulivu wa kiroho.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na uwezo wa kuweza kubadilisha maisha ya wengine katika kuwatoa katika hali duni ya fikra, kuwaeka katika hali ya kufikiria mambo makuu katika hii dunia. Na pia ningetaka kuwa na kampuni moja kubwa ambayo ingeweza kuajiri watu wengi kazi.

Napenda filamu za ucheshi, pia napenda filamu za vitendo, zenye mapigano ya mangumi, mbinu na ujasiri, napenda filamu za kihistoria, ambazo zinafundisha kuhusu matukio ya zamani na kunisaidia kuelewa tamaduni tofauti, pia napenda filamu za familia, zenye mafunzo ya maisha na mshikamano.

Barua pepe naingoja asubuhi maranyingi huangalia barua pepe mapema ili kujua taarifa mpya au majukumu yanayofuata katika siku. Wakati wakazi huangalia marambili au tatu kwa siku ili kuhakikisha sipitwi na mawasiliano muhimu ya kikazi. Pia na iangalia jioni kabla ya kumaliza siku ili kujua kama kuna jambo la haraka.

Naam nafuata matukio ya kimataifa, nafuata habari za dunia kupitia televisheni, redio ama tofauti mbalimbali, pia mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, YouTube, pia natumia mijadala ya kimataifa kusoma maoni na makala kutoka kwa wachambuzi wa siasa, uchumi na mazingira, pia mashirika ya habari kama BBC, Aljazeera, CNN, hunisaidia sana kufuatilia matukio ya kimataifa.

Napenda kucheza michezo na katika kucheza napenda mpira wa miguu ambao huchangamsha mwili na kuimarisha mshirikiano wa timu. Pia mpira wa kikapu hutoa mazoezi ya nguvu na kasi na ni burudani kubwa. Pia kukimbia husaidia afya ya mwili na akili na michezo ya ndani hunisaidia kama drafti kuchochea fikra na mikakati.

Mazoea nzuri nililo jenga ni kupanga ratiba ya kila siku, pia kusoma kila siku, mazoezi ya mwili, kutembea ukifanya mazoezi mepesi, hunisaidia, kudumisha shukrani, kuepuka kupoteza muda mtandaoni, kufanya kazi kwa vipindi.

Njia ya kwanza ninayo shiriki katika jamii yangu ni kujitolea, kushiriki katika shuguli za kijamii kama kusaidia wenye huhitaji, usafi wa mazingira au miradi ya kijamii, kuelimisha na kushirikisha maarifa, kushiriki ibada na tamaduni, kusaidia biashara ndogo ndogo, kushiriki mijadala ya kijamii na pia kujihusisha na michezo na burudani.

Napenda hadithi za ajabu kwa sababu zinachochea fikra, zinafanya nafikiria nje ya mipaka ya kawaida, zina siri na mshangao, kila ukurasa huleta jabo njipia, lisilo tarajiwa, zina burudisha, huchanganya musisimuko na utulivu, kunifanya nisome bila kuchoka, zinafunza madili kwa njia isiwo ya moja kwa moja.

Jinsi ninavyoandaa ripoti kwanza ni kutumia takwimu na vielezo, ninatilia mkazo takwimu, grafu na jedwali, pia kupanga muundo ninategeneza mpangilio wa ripoti, kukusanya taarifa naanza kwa kukusanya data na maelezo yote muhimu kutoka mwanzo vianzo vinavyohusika, kutoa uchambuzi na pia kutoa mapendekezo.

Napenda kuangalia nyota sana usiku ni jambo la kuvutia kwa sababu inanileta karibu na uzuri wa ulimwengu na kunifanya nitafakari ukubwa wa anga. Pia napenda kuangalia nyota kwa sababu ya utulivu wa usiku, uzuri wa asili, kufikiria kwa kina, elimu ya anga na uhusiano wa kitamaduni.

Napenda timu ya FC Barcelona, kwa sababu timu ya FC Barcelona iko na wachezaji wakubwa kama kina Lionel Messi, Ronaldinho na akina savi, na pia mtindo wa kucheza wao, u mtindo mzuri sana na ushirikiano wa timu na mashabiki wao wamo dunia mzima.

Ndiyo napenda kununua vitu katika mtandaoa kwa sababu ni rahisi kununua vitu naeza kufanya manunuzi popote bila kuenda dukani. Pia inaokowa muda sana, inaokowa muda mwingi kwani bidhaa zinanifikia moja kwa moja nyumbani. Pia unaweza kulinganisha bei katika simu yako na pia kuna utofauti wa bidhaa kadha wakadha na pia unaweza kupata maoni ya wateja katika simu yako.

Naam, napenda kugawanya takataka zangu. Jinsi ninavyo gawanya takataka zangu. Kuna taka zinazo oza, mabaki ya chakula, majani na maganda ya matunda naweka pamoja kwa ajili ya kutengeneza mbolea. Pia taka zisizo oza plastiki, chupa, karatasi na metali nazitenganisha ili zinapoenda kurejelewa Pia kuna takataka hatarishi naziweka kando na pia kuna kuna zile zinazo tumika tena.

Mahusiano na jenga kwa kueka kipa umbele katika kujenga mahusiano mazuri na wafanya kazi, wenzangu kwanji ya heshima, mshirikiano na mawasiliano bora. Tunaheshimiana, pia mawasiliano yanakuwa wazi, kusaidiana katika kazi na kushirikiana kwenye miradi, pia kusherekia kwenye mafanikio na kujenga urafiki wakikazi kwa ndani.

Napenda shirika langu kwa sababu ulinatoa mazingira mazuri ya kazi na nafasi ya kujifunza. Mambo ninayo penda sana sana kuhusu shirika langu utamaduni wa mshirikiano, nafasi za kujifunza, uongozi bora pia, mazingira ya kazi, dhamani za kijami, na usalama na ustawi.

Hekima ambazo nimejifunza maishani ni kwanza kuwa na uvumilivu Mafanikio makubwa hayaji mara moja tu yanahitaji subira na juhudi za kila siku Pia kujali watu wengine, mahusiano mazuri na heshima kwa wengine ni msingi wa furaha na mshikamano Pia kujifunza kila wakati maarifa mapya huongeza upeo wa fikra na kusaidia kukabiliana na changamoto Pia nimejifunza kuwa na shukrani kwa mambo madogo ju inajenga moyo wa furaha.

Naamu, nawafahamu majirani zangu kwa sababu mara kwa mara tunapopatana, tunapata salamu kidogo na mazungumzo mafupi. Pia katika shirika za kijamii na mambo ya kijamii, tunapatana pamoja na pia katika kusaidiana, ikue kumetokea jambo fulani, tukisaidiana, tunajuana kwa sana.

Wikendi mingi mimi napenda kutazama filamu wao michezo. Mara mwingine napenda kutembea, ama kukimbia mazoezi mepesi hapa na pale. Pia kujihusisha na jamii na kupumzika nyumbani pia, kusikiliza mziki, kupika chakula kipya au kulala. Pia napenda kufikiria na kupanga wiki ijayo, kuandika malengo na ratiba ili kuanza wiki mpya kwa mpangilio.

Naam, napenda kuendesha baiskeli kwa sababu baiskeli inaleta afya ya mwili, husaidia kuimarisha misuli, moyo na mapafu, pia afya ya kiakili, hupunguza msongo wa mawazo na huongeza furaha, pia husafiri rafiki kwa mazingira, hupunguza uchafuzi wa hewa na ni njia endelevu ya kusafiri, pia uchumi, hupunguza gharama za mafuta na usafiri, na ni njia poa ya burudani kufurahia mandhari.

Kwanza mahali ambapo ningetaka kwenda ni mahali ambapo kuna bahari safi na ina mchanga mweupe. Pia napenda kua katika ufukweni, huku kupumzika ufukweni ni kisikiliza mawimbi na upepo wa bahari. Ningependa tu kwenda huko kukunywa madafu na kuogelea katika maji ya chumvi. Na ningependa kusafiri nikitumia ndege na nisafiri na mpenzi wangu. Na pia ningependa kutulia katika hoteli kuu kuu zenye ziko karibu na pwani.

Kifaa changu, nachaji kulingala na matumizi ya siku Maramingi nakichaji maramoja kwa siku Kwa sababu matumizi yangu ni ya kawaida sana Napenda kutumia sana sana simu yangu naichaji maramoja Alafu inauwezo wa kuweka moto kwa masaa mengi.

Maendeleo ninayopenda kuona katika jamii ni elimu bora kwa wote pia huduma za afya bora ziwe katika jamii pia ajira na uchumi imara miundo mbinu bora utunzaji wa mazingira ushirikiano wa kijamii utamaduni na michezo.

Naam, mfumo usalama wa vidole nautumia kwa sababu ni vigumu mtu mwingine kutumia kifaa chako bila alama yako ya kidole na pia ni rahisi badala ya kukumbuka nyuwila ndefu unagusa kidole tu. Na pia ni ya kipeke, alama ya kidole ni ya kipeke kwa kila mtu hivyo ni ngumu kuiga.

Naam, Napenda kukula samaki kwa sababu samaki ni chakula chenye faida nyingi, za kiafya, husaidia moyo, ubongo, na pia ukuaji wa watoto, na pia hupunguza hatari ya magonjwa, ni chanzo bora cha proteini na omega 3 na vitamin na madini muhimu kwa mwili wa binadamu.

Habari zangu mara mingi, natumia mitandao ya habari ya kimataifa kama CNN, BBC, Aljazeera. Pia napenda mitandao ya habari ya kitaifa kama Nation Media, ya katika inchi yetu, Standard, Citizen. Pia napenda kutumia mitandao ya kijamii, Twitter, Facebook na YouTube.

Penda kujaribu mchezo wa kupanda mlima kwa sababu changamoto ya mwili na akili inakufanya uweze kutumia nguvu yako. Pia inakupea uvumilivu na umakini wa hali wa juu. Pia inakupa ushindi binafsi. Pia mandhali ya kuvutia pale unapopanda mawe kwenye mawe juu. Pia inakupa afya bora kwa sababu ya mazoezi.

Wateja wangu nawashugulikia kwa kwanza kusikiliza kwa makini wanacho hitaji, pia kwa kuwaheshimu naheshimu wateja wangu kwa kutumia luga heshima, kutoa suluhisha haraka pia, kuajulisha kwa uwazi, na kufuatilia pia bada ya huduma nafuatilia pia najenga usiano wa kudumu.

Chai kwa sababu chai inanipa utulivu, inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuleta hali ya kupumzika. Pia katika kiafya ina antioxidants, zinazosaidia kinga ya mwili. Na pia tukiangalia katika utamaduni ni kinywaji cha jamii, kinacho unganisha watu, hasa asubuhi au jioni.

Napenda kupika kweli kwa sababu inanipa udhabiti viungo wa kiasi cha mafuta na chumvi ya usukari ni navio vitumia. Pia tukiangalia katika uchumi ni nafuu ku liko kununua chakula tayari hasa kwa familia. Pia ubunifu unapata nafasi ya kujaribu mapishi mapia na kubuni latha zako.

Napenda kuvaa saa kwa sababu ya kwanza ni kudhibiti muda saa hunisaidia kupanga ratiba na kuwakikisha sifanyi mambo kwa haraka haraka Pia nimtindo wa kuvaa saa ni pambo linaloongeza haiba na heshima kwa muonekana wa kila siku Pia inaleta urahisi badala ya kila mara kuchukua simu kuangalia muda saa ipo mkono ni muda wote.

Napenda kufuatilia vituo vya habari kwa tarifa za kisasa na uchambuzi wa mambo za kitaifa na kimataifa napenda kuangalia kama BBC, CNN, Citizen TV na NTV. Pia nikitaka kuangalia vituo vya elimu naangalianga National Geographic na Discovery Channel. Pia vituo vya mchezo kuna Supersport.

Kwangu napenda chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu kina afya ya moyo, hupunguza hatari ya shinikizo la damu na magonjwa ya moyo, uzito bora, husaidia kuthibiti uzito na kupunguza hatari ya unene kupita kiasi. Na pia nishati safi, nishati safi, hutoa nguvu bila kusababisha uchovu au hisia nzito tumboni. Pia hunipa afya ya ngozi ambapo hupunguza matatizo ya ngozi na yanayohusiana na mafuta kupita kiasi.

Malengo makuu yangu ya kazi ni utalamu wakina, kuendelea kujifunza na kuongeza maarifa ili kutoa msaada bora zaidi, uaminifu na heshima, kuweka msingi wa kuaminika na kushugulikia kila mtu kwa heshima. Pia nataka kazi ninayoifanya inipe hela za kueza kueka kazi zingine mingi sana.

Napenda kusoma vitabu vya historia, husaidia kuelewa matukio ya zamani na jinsi yalivyoadhiri dunia ya sasa. Pia napenda kusoma vitabu za sayansi na teknolojia, vitabu vya fasihi, riwaya na hadithi, vitabu vya falsafa na maendeleo binafsi, na vitabu vya wasifu.

Mahali ya ambapo pazuri sana nishawai kusafili ni mahali ya ambapo panaitwa Masaimara Masaimara ni nyumba ya wanyama wakubwa na ni yenye mandhari ya kufutia pia Hasa wakati wa uhamaji wa nyumbu Nyumbu ni wanyama ambao wanahama kutoka Kenya Wanaingia nchini Tanzania alafu wanafika Tanzania Kukiona kiangazi wanarudi tena Kenya.

Napenda upepo kwa sababu upepo ni chanzo cha nishati safi. Upepo huzalisha umeme bila kutoa gesi chafuzi hivyo kupunguza adhari za mabadiliko ya tabia inchi. Pia nishati isioisha tofauti na mafuta ya kisukuku upepo ni rasilimali ya asili isioisha. Pia uchumi wa kijani mitambo ya upepo huunda ajira mpya katika sekta ya nishati safi na teknoloji.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kufikiria mambo ambayo huleta utulivu, nguvu mpya na mshikamano wa kijamii. Pia napenda kula chakula cha mchana, sababu ni muda mpoa wa kujaza nishati na kula chakula chenye afya. Pia napenda kupumzika kidogo, kupiga usingizi mfupi au kukaa kimya ili kuondoa uchovu. Pia napenda kusoma au kusikiliza mziki na mazungumzo na wenzangu.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni Marekani, almaalufu United States of America ambalo kwangu naliona kama taifa kubwa lenye ushawishi duniani sana na pia napendelea mfumo wa kidemokrasia, washirikisho, ukiongozwa na rais wa taifa na serikali Pia napenda kwa sababu uchumi wa marekani ni moja ya uchumi mkubwa zaidi duniani Unaotegemea teknolojia, viwanda, kilimo na huduma Pia napenda utamaduni ambao unaonyeshwa katika filamu za Hollywood na pia mziki na michezo.